Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kibarua nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja je, kuna njia nyingine zadi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio sisikizi muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliopita, itasaidia mimie kukuwa haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye ana mbegu za aina ya mzuri. Zinazaa sana, msimu huu ni raha kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Timu yetu inaanza mradi mpya i wiki hii ni mradi mkubwa. Tutaitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliyo zoe. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo njioni. Tupange atuwa za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri nimewai kufanya kazi na wezangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingini mawasiliana yanakuwa magumu. Inataji kuwa wazi zaidi. Nisikumbuke. Inaitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakaamilisha mradi huu kwa wakati. Ntakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoevu mzuri. Tunajifunza pamoja.

Kununua vitu mtandaoni ni raisi sana. Ni atari pia. Unaona kitu kimoja kishi unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivihitaji. Garama inakuwa kubwa mwishoni ninaitaji kuwa makini zaidi nitatengeneza rodha ya maitaji kabla ya kufungua tovuti ntanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tafaoti kubwa. Pio nisome maoni ya watu walio kwisha kununua. Niseme kama bidhaa ni mzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa ntakuwa na busara nitajiadhari.

Ninahisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo nime imewekwa vizuri nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Na ama ninalo usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya ntakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Siku mwema.

Ninahitaji kuenda kwa msusi. Nywele zangu zimerefuka sana. Itapunguza kiasi kidogo, sio sana. Naomba pia kunawa vizuri ziwa safi na laini. Nina mafuta mazuri nyumbani. Nitayatumia baada ya kunawa. Kujitunza ni muhimu, si ujinga. Mwili wetu unastahili huduma nzuri. Nitakaguza uso wangu pia. Tumia kremu ya gozi. Njua linakausha gozi sana, lazima nitumie vilinzi. Nitakata ukucha zote, ziwe safi na fupi. Watu wanapoona mtu mzuri, wanajua anajitunza. Naomba niwe mtu wa na, wa namna hiyo.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

Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa labda mziki wa zamani. Ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarab zina burudisha moyo. Au nisikilize rumpa inafrahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyika mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Itachagua wimbo wa kupendeza niuskilize ukijirudiha. Mziki una nguvu ya kubadlisha ali ya moyo. Ukiwa na uzuni, mziki unaguondolea. Ukiwa na furaa, unaguongezia. Leo ninaisi vizuri nitacheza kidogo tu nyumbani. Kuna mtu anaona nitafuraiya bila haibu.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

Ninahitaji kwenda sokoni, je, nina orodha yangu, hebu niangalie unga, sukari, mafuta ya kupikia, na sabuni. Nimeandika yote, ninahitaji pia kununua mboga, kitunguu, na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili. Je, nikanunua kwa wingi au kidogo kidogo, kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa linapunguza leo. Nita kwenda huko.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba cha kulala. Nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kutemea vikohozi vinahitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Ninahitaji kusafisha bafu pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki, nifanye kazi nikiwa na furaha. Watotob watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatoa amani ya moyo. Ninafikiri nitatumia saa mbili tu baada kusafisha. Tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.